Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako? Ninapowasiliana na wafanyakazi wenzangu, nawasiliana nao kwa njia ya wazi, ya heshima na inayofaa mazingira ya kazi. Ninapowasiliana nao uso kwa uso nawasiliana nao kwa maswala muhimu au yanayohitaji ufafanuzi wa haraka. Ninapuwasiliana nao kwa barua pepe nawasiliana nao kwa taarifa rasmi, kumbukumbu na maamuzi. Ninapo wasiliana nao kwa mikutano ya mara kwa mara, nawasiliana nao kufuatilia maendeleo. Nina hakikisha ujumbe uko wazi na mfupi. Nina sikiliza maoni ya wengine natoa marejesho kwa heshima na wakati unaofaa. Mawasiliano mazuri huongeza ushirikiano, ufanisi na mazingira mazuri ya kazi.

Jee, umewai kufanya yoga? Ndiyo, mimi nimewai kufanya yoga, na pia hufanya yoga mara kwa mara. Ninapofanya yoga hua nahisi utulivu wa akili, mwili kuwa mwepesi, kupumua kwa kina na kwa utaratibu, umakini kuongezeka, nishati ya utulivu, si uchovu, bali nguvu laini, baada ya muda na kufanya mara kwa mara, msongo na wasiwasi hupungua, usingizi unaboreshwa, mkawa wa mwili na kubadilika huongezeka. Kujitambua na kujiamini huimarika zaidi kuliko nilivyokuwa hapo wakati sikuwa na fanya yoga.